Programu ya simu ninayotumia kila siku ni WhatsApp na imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, WhatsApp hunisaidia kuwasiliana kwa urahisi na haraka na watu mbadimbali, kama familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Kupitia programu hii naweza kutuma ujumbe, kupiga simu za sauti au video na kushiriki picha au nyaraka bila gharama kubwa. Kila siku, ninaitumia kupanga mambo muhimu kama ratiba ya kazi, mipango ya familia au mawasiliano ya haraka. Kwa mfano, kama kuna mabadiliko ya ghafla kazini au taarifa ya haraka inayohitaji kufikishwa, WhatsApp hunirahisishia kufanya hivyo kwa wakati. Pia, makundi ya WhatsApp hunisaidia kubaki nimeunganishwa na timu au jamii fulani, jambo linaloimarisha ushirikiano na mawasiliano. Zaidi ya mawasiliano, Whatsapp pia hutumika kama chombo cha kuhifadhi kumbukumbu. Mara nyingi napitia ujumbe wa zamani, picha au sauti ili kukumbuka taarifa muhimu au mazungumzo niliyofanya. Hii hunisaidia kupanga upya au kufuatilia mambo niliyokubaliana na wengine. Pia napenda Whatsapp kwa sababu ni rahisi kutumia na haina mambo mengi ya kunichanganya. Kiole sura chake ni wazi na hata watu ambao si wataalamu wa kiteknolojia wanaweza kuitumia kwa urahisi. Hii inanifanya niweze kuwasiliana na watu wa rika na mazingira tofauti bila changamoto. Hata hivyo, ninajaribu kutumia WhatsApp kwa busara. Najua inaweza kuchukua muda mwingi kama sitajiwekea mipaka. Ndiyo maana huweka muda maalumu wa kuangalia ujumbe na kuepuka kuitumia kupita kiasi. Hasa wakati wa kazi au kupumzika. Kwa ujumla, WhatsApp ni program ninayoitegemea sana kila siku kwa sababu inanisaidia kubaki nimeunganishwa kupanga maisha yangu na kufanya mawasiliano ya rahisi na ya haraka.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenya maana. Kulingana na uwezo wangu na mazingira yanayonizunguka. Kwanza niinajitahidi kuwa raia mwema kwa kuishi na kwa heshima kusaidiana na majirani na kushiriki mazungumzo yanayojenga amani na mshikamano. Mara nyingi kushirikiana kwa njia rahisi kama kusikiliza, kutoa ushauri au kusaidia jirani inapohitajika huwa na adhari kubwa kuliko inavyoonekana. Pia hushiriki katika jamii kupitia shughuli za kijamii au za hiari ninapopata nafasi. Hii inaweza kuwa kusaidia katika hafla za kijamii, kuchangia mawazo au kushiriki katika mipango midogo ya kusaidia kama usafi wa mazingira au kusaidia mtu aliye na uhitaji. Ninaamini kuwa kila mtu ana jukumu hata kama ni ndogo katika kuifanya jamii iwe bora. Kwa uoande wa maarifa na uzoefu najitahidi kushiriki ujuzi wangu pale ni inapoezekana. Ikiwa ni kusaidia mtu kuelewa jambo au lakiteknolojia, kumpa ushauri wa kazi au kumtia moyo mtu aliyepitia changamoto naona hili kama njia ya kurudisha kwa jamii. Kushirikiana maarifa hujenga jamii yenye uwezo na kujiamini zaidi. Pia natumia mitandao ya kijamii kwa njia chanya. Kushiriki taarifa za manufaa, kuhamasisha tabia njema na kuunga mkono miradi ya kampeni zinazolenga maendeleo ya jamii. Ingawa ni mtandaoni, ninaamini sauti chanya inaweza kufika mbali na kuleta mabadiliko. Zaidi ya hayo yote, ninashiriki katika jamii kwa kuishi kulingana na maadili kama uaminifu, uwajibikaji na kujali wengine. Ninaamini mabadiliko ya kweli huanza na mtu binafsi. Kwa kuonyesha mfano mzuri katika matendo yangu ya kila siku naamini nachangia kujenga jamii yenye mshikamano, heshima na maendeleo endelevu.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni ukweli na uaminifu. Ninapenda watu ambao wanaweza kusema ukweli bila kuficha. Hata kama ni jambo gumu. Watu wa aina hii hunifanya nijihisi salama kuwa karibu nao kwani najua huwa hawatanidanganya au kunitumia vibaya. Pia napenda tabia ya kusaidia wengine naheshimu sana mtu anaejitahidi kusaidia wenzake bila kujali faida yake binafsi. Tabia hii inafanya jamii kuwa bora na inahamasisha urafiki na mshikamano wa kweli. Zaidi, napenda watu wanaoweza kuthibiti hisia zao na kuwa na heshima kwa wengine kwani tabia hii huunda mahusiano mazuri na hufanya mazungumuzo kuwa rahisi. Kwa jumla, tabia hizi zinaonyesha utu na heshima na ni jambo linalovutia sana kwa watu ngine.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa. Kila safari ya ndege ni uzoefu wa kipekee kwangu. Kwani ni jambo linalonipa nafasi ya kuona mandhari kutoka juu na kuona miji, milima na mabwawa kutoka angani. Hufanya ni kushukuru uzuri wa dunia. Kila mara ninapokuwa kwenye ndege napenda kuzingatia kila kitu. Kuangalia mabawa ya ndege, mandhari nje ya dirisha na jinsi ndege inavyopanda na kushuka. Hii hunifanya nijisikie mchangamfu na kufurahia safari. Si tu kama njia ya kusafiri, bali pia kama burudani na uzoefu wa kipekee. Pia, kusafiri kwa ndege kunanifundisha kuzingatia muda wa kupanga mapema. Kwani kila hatua inahitaji kuzingatiwa. Kuwasili mapema uwanja, kuhakiki tiketi na kufuata taratibu za usalama. Kwa hiyo, si safari tu bali pia somo la kupanga na kujiandaa. Zaidi ya yote, safari ya ndege hunipa fursa ya kutembelea sehemu mpya kutana na watu wapya na kupata uzoefu wa kipekee ambao ni changamoto na furaha kwa wakati mmoja. Hivyo nikiwa kwenye ndege najihisi nikiwa sehemu ya dunia nzima na kila safari ni kumbukumbu ya kipekee.

Ndiyo, napenda kulima bustani na ni jambo ninalonipa furaha na utulivu mkubwa. Kulima hunifanya nijisikie karibu na asili na kunipa nafasi ya kupumzisha akili baada ya shuguli za kila siku. Ninapokuwa bustanini nahisi kama mawazo yanapungua na ninabaki na utulivu kwa ndani. Napenda kulima kwa sababu hunifundisha uvumilivu na nidhamu. Mimea haikui kwa haraka. Inaitaji muda, uangalizi na kujitolea. Kupanda, kumwagilia na kungoja matokeo hunikumbusha kuwa mafanikio mengi maishani huja taratibu. Hii hunisaidia hata katika maisha ya kawaida. Hasa kazini na kwenye mahusiano pia kulima bustani hunipa hisia ya mafanikio. Kuona mmea ukiota, kukua na hatima ya kutoa matunda au maua hunipa furaha ya kipekea. Ni furaha inayotokana na juhudi zangu mwenyewe. Hata bustani ndogo tu inaweza kunifanya niskie fahari. Na kuridhisha. Kwa upande wa afya kulima ni aina ya mazoezi mepesi. Kunifanya nicheze kwa udongo kuinama na kutembea kidogo hii unisaidia mwili na pia akili. Zaidi ya hilo kama bustani na mboga au matunda unisaidia kula chakula safi na cha asili. Jambo ambalo ni zuri kiafya. Kwa ujumla kulima bustani si tu hobi kwangu. Bali ni njia kujifunza, kupumzika na kujitunza hunipa muda na mimi mwenyewe. Unifundisha thamani ya subra na hunikumbusha uzuri wa maisha ya kawaida. Ndiyo maana naipenda sana na ningependa kuendelea nayo zaidi kadri muda unavyoruhusu.

Ninajihisi makini na kuchangamka kuhusu wasilisho, kwani ni sehemu muhimu ya kuwasilisha mawazo yangu kwa wengine na kuonyesha ujuzi au maandalizi yangu. Kwa wakati ninapokuwa na wasilisho, najitahidi kuwa tayari kikamilifu, kuanzia kupanga hoja, kuandaa nyaraka au slides, nakujua muda wa kuzungumza. Hii inanisaidia kujihisi mtulivu na kuondoa hofu ndogo inayoweza kujitokeza. Pia ninajihisi changamoto kidogo wakati wa wasilisho. Hasa ikiwa hadhira ni kubwa au ipo mtu mwenye uzoefu mkubwa hata hivyo, changamoto hizi hunisaidia kwa makini zaidi na huhakikisha natoa maelezo kwa uwazi na kwa ufasaha. Ninatumia mbinu za kupumzika au kufikiria kwa kina ili kuzingatia mawazo yangu na kuwasilisha kwa amani na akili. Ninapojihisi pia kujivunia baada ya kuwasilisha kwa ufanisi kuona kuwa hadhira imeelewa kile ninachotaka kusema kinanipa furaha na kunitia moyo kufanya vizuri zaidi siku zijazo. Hii hunifanya pia nijisikie zaidi kama kiongozi na mtu anajua kudhibiti mawasiliano ya umma. Zaidi, wasilisho hunisaidia kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano na uhakiki wa hoja. Kila wakati ninapowasilisha, najifunza jinsi kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kushughulikia maswali na kudumisha umakini wa hadhira. Hii ni sehemu muhimu ya maendeleo binafsi na kitaaluma. Kwa ujumla, najihisi tayari, mchangamfu na kidogu mwenye furaha kuhusu wasilisho. Changamoto wenye faida nyingi na kila uzoefu hunisaidia kwa ubora zaidi na kujiamini zaidi katika mwasiliano ya umma.

Zoea nzuri nililojenga ni kupanga na kusimamia muda wangu vizuri kila siku. Hii ni tabia ambayo imenisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku, kazini na nyumbani. Kila siku napanga majukumu yangu mapema asubuhi, nikiweka vipaumbele vya kazi na shughuli nyingine. Hii ina nisaidia kufanya mambo kwa kati wake, kuepuka kuchelewa na kuakikisha kuwa sina msongo wa mawazo mengi. Zoea hili pia linanihusisha kutumia muda wa mapumziko vizuri. Sina tabia ya kufanya kazi bila kupumzika na panga mapumziko madogo kila siku ilikuondoa uchovu na kuwa na akili safi. Hii hunisaidia kuongeza tija na hunifanya kazi zangu ziwebora zaidi. Kwa kweli, nimegundua kuwa kila mtu anapopanga muda wake vizuri maisha yanaenda kwa urahisi zaidi na amani ya akili. Zaidi, zoea hili nimehusisha kutafakari kila mwisho wa siku. Hii ina maanisha kuangalia ni mambo gani niliofanikiwa kuyafanikisha, ni wapi nilikosea, na ni nini ninachoweza kuboresha kesho. Tabia hii hunisaidia kujifunza kutokana na uzoefu wa kila siku na kuboresha utendaji wangu kwa muda mrefu. Pia, nimejenga zoea la kuzingatia afya yangu. Hii ni pamoja na kulala kwa wakati, kula vizuri na kufanya mazoezi kidogo kila siku. Tabia hizi zinaongeza nguvu, motisha na umakini katika kila kitu ninachofanya. Kwa ujumla, zoea hili la kupanga muda, kupumzika, kutafakari na kujali afya limekua sehemu ya maisha yangu. Linafanya nijisikie mtulivu, mwenye nidhamu na mwenye uwezo wa kufanikisha malengo yangu kila siku. Ni tabia mbayo na amini itaendelea kunisaidia kwa muda mrefu na kunifanya niwebora zaidi kila siku.

Napendelea sana kwamuka na jua kuasababu hunipa mwanzo mzuri wa siku na kunifanya nijisikie nikiwa na nguvu mapema. Kwa muka mapema hunipa muda wa kutosha wa kupanga siku yangu bila haraka. Asubui huwa tulivu, kelele ni chache na akili yangu huwa wazi zaidi. Huwa ni muda naupenda sana kuasababu naweza kufikiria na kuwa utulivu na kueka malengo ya siku. Napo wamuka najua huwa napata nafasi ya kujia jijali binafsi naweza kufanya mazoezi mepesi, kuomba au kutafakari na kujipanga kabla majukumu ya siku kuanza. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na mtazamo mzuri na kujia mini. Pia hunifanya nijisikie kama ninaudhibiti wa mudawangu badala ya kukimbizana na ratiba. Hata hivyo, huamuka mapema hunilazimu pia kulala kwa wakati. Kwa hiyo, nimejifunza kudamini usingizi wa mapema ili mwili upate mapunziko ya kutosha. Nikilala mapema huamuka nikiwa na mapunzika na nikiwa na nguvu ya kukabiliana na changamoto za siku. Nimegundua kuwa kukosa usingizi huwadhiri umakini na hali ya moyo. Hivyo kulala kwa wakati ni muhimu sana. Napenda mtindo hu wa maisha kua sababu unani saidia kuwa kwenye nidamu na udhabiti. Kwamuka na juwa, hulifanya nijisikie nikiwa natija zaidi na hupunguza msongo wa mawazo. Pia hunipahisia na utulivu na uwiano kati ya kazi, mapumziko na maisha binafsi. Kwa ujumla, ingao kulala mapema ni muhimu. Napendelea zaidi kwa muka na juwa kusababu hunipa muanzo mzuri, utulivu wa akili na nguvu ya kuendesha siku yangu vizuri. Ni mtindo wa maisha ambao umechangia sana afya yangu, nidhamu na ustawi wangu wa kila siku.

Mimi hufua nguo marudio machache kwa wiki kulingana na kiasi cha nguo nilizonazo na shughuli za kila siku. Kwa kawaida huweka ratiba ya kufua nguo marambili hadi tatu kwa wiki jambo linalonipa usawa katika ya kutumia muda na kuhakikisha nguo zinabaki safi na nadhifu. Kila wakati ninapofua huandaa nguo kulingana na rangi na aina ili kuepuka mchanganyiko usiofaa na kutumia sabuni na dawa zinazofa. Hii hunisaidia nguo zenye maisha marefu na ladha nzuri ya kuvaliwa. Pia huweka nguo kuiva vizuri si tu kwa haraka bali pia kuhakikisha zinakaa vizuri na hazina harufu mbaya. Zaidi ya hilo kufua nguo mara kwa mara kuna hakikisha usafi binafsi na heshima kwa mazingira yangu. Hasa ikiwa naishi na familia au marafiki. Pia kuna nisaidia kuwa na utaratibu wa maisha kila siku. Kwani napanga siku ya kufua na kufanya kazi nyingine kwa ufanisi. Kwa ujumla nafua nguo kwa mpangilio mzuri na kwa umakini ili kuhakikisha usafi utulivu na nidhamu katika maisha yangu ya kila siku. Hii tabia imekua sehemu na uzoefu, wangu mzuri unaonisaidia kuwa na maisha yenye mpangilio na furaha.

Msimu ninaoupenda zaidi ni majimoto kwa majira ya joto, lakini ikiwa unataka nizungumize kwa mtindo wa kawaida napenda majira ya joto sana. Napenda majira haya kwa sababu kuna mwangaza mwingi wa jua, hewa ni safi na kunatoa fursa ya kufanya shughuli nyingi za nje kama kutembea, michezo, au safari za kikazi au burudani. Majira joto hunipa hisia ya furaha na nguvu. Kwani mwili unapata mwanga wa jua unaosaidia kuongeza motisha na tija. Napenda pia kuwa nje katika mazingira ya asili, kuangalia maua, miti na mandhari yenye rangi ya ngavu, jambo linalongeza hisia ya amani na utulivu. Zaidi ya hayo majira ya joto hunisaidia kujenga utaratibu mzuri wa maisha kwa sababu siku ni ndefu nina nafasi ya kupanga shughuli zaidi, kufanya mazoezi na kushiriki katika hafla za kijamii au familia. Hii hunifanya nijisikie kuwa na nguvu, nikiwa na furaha na tayari kukabiliana na changamoto za kila siku. Hivyo basi, napenda majira ya joto kwa sababu yanachanganya mwanga, furaha na nafasi ya kufanya mambo kwa uhuru zaidi. Ni msimu unaonyesha maisha yangu kwa rangi nzuri na kunipa hisia ya nguvu, amani na matumaini mapya kila siku.

Napenda zaidi chai kuliko kahawa, kwa sababu ni kinywaji ambacho kimekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Chai unipa utulivu na faraja. Hasa ninapoinywa asubui au jioni. Ladha yake ni laini na hunifanya nijisikie nikiwa tayari kuanza siku au kupumzika baada ya kazi. Tofauti na kahawa, chai hainipi msisimuko mkali, bali unipa nguvu ya pole pole na endelevu. Napenda chai kwa sababu pia ni rahisi kuandaa na kunywa. Naweza kunywa chai ya maziwa, chai ya tangawizi au chai ya rangi bila maziwa. Kulingana na hali yangu kila aina hunipa hisia tofauti lakini zote unifanya nijisikie vizuri. Chai ya tangawizi hunisaidia hasa napohisi baridi au nimechoka. Wakati chai ya kawaida hunipa faraja ya nyumbani. Kahawa pia ninaipenda lakini kwa kiasi tu. Mara nyingi huinywa napoitaji umakini, wa haraka au napokua nimechoka sana. Kahawa hunipa nguvu ya gahafla. Lakini nikinywa sana unifanya nisikie msisimko mwingi au kukosa usingizi. Ndiyo maana huichagua kwa utahadhari na si kila siku. Kwa ujumla, napendelea chai kwa sababu inanipa usawa katika hali ya latha, utulivu na nguvu. Ni kinywaji kinachonisaidia kuunganisha muda wa mapumziko, mazungumzo na utulivu wa akili. Chai si kinywaji tu kwangu, bali ni sehemu ya utamaduni na maisha ya kila siku.

Ndiyo napenda maua sana na naachukulia kama kitu chenye uzuri na maana ya kipekea katika maisha. Maua hunivutia kwa rangi zake, harufu yake na namna yanavoleta uhai katika mazingira. Kila nina poyaona nahisi furaha na utulivu wa ndani hata kama ni kwa muda mfupi tu. Napenda maua kuasababu yana uwezo kubadilisha hali ya moyo. Mazingira yenye maua huonekana kuwa ya amani zaidi yenye mvuto. Mauwa hulifanya nijisikia karibu na asili na kunikumbusha uzuri wa vitu vidogo ambavo maranyingi tunavipuza karika maisha ya kila siku. Hata mauwa rahisi ni yanaweza kuleta tabasamu na hisia chanya. Pia napenda mauwa kua sababu yana ujumbe wa kihisia. Mara nyingi utumika kuwonyesha upendo, shukrani, faraja au furaha. Mauwa yanaweza kusema jambo bila maneno. Hilo nilolilano nifanya niyaeshimu zaidi. Kupokea au kutoa maua kunaweza kubadilisha siku ya mtu na kuifanya iwe bora zaidi. Zaidi ya hilo maua unifundisha subira na udhamini wa mchakato. Maua ukua taratibu yanaitaji wangalizi na yanachanua kwa wakati wake. Hili unikumbusha kuwa mambo mazuri maishani uchukua muda na haya naitaji kujaliwa. Hivo basi napenda maua kwa sababu ni si mapambo tu bali ni chanzo cha furaha, utulivu na mafunzo ya maisha yanapamba mazingira, yanaguza isia na hunikumbusha kudamini uzuri uliopo karibu nami kila siku.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na makala mbali mbali. Kwani hunipa nafasi ya kujifunza, kufikiria na kupumzika kwa wakati mmoja. Kusoma sii burudani tu kwangu, bali ni njia kukuza akili, kupata ujuzi mpya na kuelewa mitazamo tofauti ya maisha. Kila kitabu au nakala ninaosoma hunifunza somo jipya. Iwa ni kuhusu historia, sayansi, maendeleo, binafsi au hadithi za watu wengine. Napenda pia kusoma kwa sababu kunanifanya nijisikie utulivu na kutulia. Wakati nikiwa na kitabu, najihusisha kikamilifu na hadithi au maarifa yaliyomo, na hili hunisaidia kupunguza mawazo mengi yanayoweza kuwa kichangamfu. Hii ni aina ya pamapumzikushoko ya akili ya mbayo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Zaidi kusoma kumenisaidia kuboresha mawasiliano yangu na maneno yangu, nimegudua kuwa kila siku kitabu kinanipa maneno mapya. Misemo na mitindo ya kufikiri ya mbayo ni naitumia kuandika au kuzungumza. Hii uongeza ufanisi wangu kazini, shuleni au kwenye mazungumuzo wa kila siku. Pia napenda jinsi kusoma kunavyonipa uhuru wa kufikiria. Ninaweza kuingia kwenye hadithi, kujiuliza maswali au kuona suluhisho tufauti na changamoto za maisha. Hili unifanya nijisikia mwenye nguvu, mwenye ujuzi na mwenye mtazamo mpana wa maisha. Higo basi kusoma si shuguli nayopenda sana kwa sababu ina changanya, burudani, elimu, utulivu na ukuwaji wa kibinafsi tabia ambayo inaboresha maisha yangu kila siku na inanifanya njisikie nikiwa na furaha na tija.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale yanayolenga ukuwaji wa kitaaluma, ujuzi wa kisasa na usimamizi wa kazi kwa ufanisi. Kwa mfano, ningependa mafunzo juu ya ushirikiano wa timu, mawasiliano bora na utatuzi wa mgogoro. Kwani haya, hunisaidia kufanya kazi kwa urahisi na kwa amani na wenzangu. Zaidi, ningependa mafunzo kuhusu teknolojia mpya na mbinu za kazi. Kama kutumia programu za komyputa zinazosaidia kupanga kazi, kufuatilia maendeleo au kuwasiliana, kwa haraka na kwa uwazi hii ingekua msaada mkubwa kwa sababu inaleta ufanisi kupunguza muda wa kazi na kuraisisha majukumu ya kila siku. Pia ningepena mafunzo yanayolenga kujitambua, binafsi na usimamizi wa muda. Haya yananifundisha jinsi ya kupanga ratiba, kuweka vipa umbele na kudhibiti msongo wa mawazo. Kwa kufanya hivo, ningeweza kufanya kazi zangu kwa tija zaidi na kupata uwiano nzuri, kati ya kazi na maisha binafsi. Zaidi ya hayo, mafunzo ya ubinafsi na utatuzi wa matatizo ni muhimu sana. Haya yananifundisha jinsi ya kufikiria mbinu mbadala kumshugulikia changamoto na kufanya maamuzi sahihi chini ya hali ngumu. Hii ni muhimu katika mazingira ya kazi yanayobadilika kila wakati. Hivo basi ningependa mafunzo yanayonisaidia ukuwaji wa kibinafsi na kitaaluma kuongeza ufanisi na kuboresha uhusiano na wenzangu kazini. Nafikiri kupada mafunzo kama haya kungeongeza tija yangu, kunisaidia kushirikiana vizuri na timu na kunifanya kuwa mfanya kazi bora zaidi kwa muda mrefu.

Ninapenda kuenda madukani wakati kuna utulivu na msongamano kidogo, kwa sababu inaniipa nafasi ya kuchagua vitu kwa umakini bila haraka. Mara nyingi napendelea kuenda asubuhi mapema au katikati ya wiki, kwa sababu maduka huwa hayana watu wengi. Hii hunisaidia kuzunguka kwa uhuru, kuuliza maswali na kulinganisha bidhaa bila presha.

Kwa kawaida mimi hulala masaa saba au nane kila siku. Kwani hii ndiyo idadi inayofaa kwa mwili na akili kuwa na nguvu ya kuendesha shughuli za siku mzima kwa unafanisi. Nikiwa na usingizi wa kutosha najihisi mtulivu, makini na naweza kufanya kazi kwa tija. Usingizi huu hunisaidia pia kudumisha afya ya mwili, akili na hisia zangu.

Ninapofanya marafiki wapya huanza kwa kua wazi, mwenye heshima na mnyenyekevu. Huamini kuwa urafiki huanza na mawasiliano rahisi kama kusalimiana, kuanzisha mazungumzo ya kawaida, au kuonyesha nia ya kumjua mtu. Sihitaji kufanya mambo makubwa, mara nyingi, mazungumzo madogo, ndio hujenga msingi wa urafiki wa kweli.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi pia. Hasa kama njia ya kujieleza na kupumzisha akili. Ninapokuwa nachora au napaka rangi. Najisikia huru kuonyesha mawazo na hisia zangu bila kutumia maneno. Ni shughuli inayoniweka kwenye utulivu na hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa kila siku.

Katika kazi yangu, nataka kufikia hatua ya ukuwaji, uthabiti na mchango wa maana. Lengo langu si tu kupata cheo au mafanikio ya haraka. Bali kujijenga kama mtu mwenye ujuzi thabiti, maadili mazuri na uwezo wa kuleta matokeo chanya. Karika mazingira ninayofanya kazi. Nataka nijulikane kama mtu anayeaminika, anayewajibika na anayetoa thamani hali.

Ndiyo, nimewahi kununuwa tikiti za tukio mara katha na kila mara ni uzoefu wa kufurahisha na kujifunza. Mara nyingi ufanywa pale ninapokuwa nataka kushiriki kwenye matukio ya burudani kielimu au ya kijamii kama michezo, tamasha au seminar. Kununua tikiti kunanipa fursa ya kuja jipanga mapema kuhakikisha nafasi yangu na kuepuka msongamano au kuumia kwa kuja bila maandalizi.

Mimi huenda mahali pa ibada kila wiki kwa sababu ni sehemu muhimu katika maisha yangu ya kiroho na kijamii. Kutembelea mahali pa ibada kunanisaidia kupumzika kiakili, kutafakari na kupata mwongozo wa maisha. Ni wakati wa kuunganisha nguvu za ndani, kusoma mafundisho na kupata motisha ya kufanya mema kwengine na kwa nafsi yangu.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa na ilikuwa uzoefu mzuri sana ulinifundisha mambo mengi zaidi ya muziki wenyewe. Nilianza kwa sababu nilipenda sana muziki na nilitaka kuelewa jinsi sauti zinavyotengenezwa. Si kusikiliza tu bali pia kushiriki kika milifu. Mwanzoni haikuwa rahisi nililazimika kujifunza misingi kama kushika gitaa vizuri, kupanga vidole kwenye kamba na kubadilisha chords bila kuchelewa. Vidole vilikuwa vinauma na kwa wakati mwingine nilihisi kukata tamaa kwa sababu sauti haikutoka kama nilivyotarajia. Lakini polepole kwa mazoezi ya kila siku. Nilianza kuona mabadiliko. Nilijifunza kuwa mvumilivu na nidhamu ni muhimu sana unapojifunza ujuzi mpia.

Napanga kazi zangu kwa mpangilio na uwajibikaji, hili kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa tija na bila msongamano wa mawazo. Kwanza, kwangalia kazi zote ninazoitaji kufanya na kuorodesha zile za kipa umbele chaju, kama zile zenye tarehe ya mwisho, mkutano au mraadi muhimu. Hii husaidia kwanza siku au wiki nikiwa na mpangilio wazi wa kazi.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na ni uzoefu ambao umenisaidia sana kiakili, kihisia na kimwili. Nilianza kufanya yoga kwa sababu nilitaka kupumzika akili, kuthibiti msongo wa mawazo na kuongeza afya ya mwili. Asa, baada ya siku ndefu za kazi au shuguli nyingi.

Nenosiri langu huliweka salama kwa mchanganyiko wa mbinu dhabiti na nidhamu binafsi. Kwanza, huuda nenosiri lenye nguvu ambalo ni refu vya kutosha na lenye mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, nambari na alama maalum. Hii ufanya iwe ngumu kudhamiwa au kufujishwa. Kwa mfano, badala ya maneno rahisi napendelea kutumia misemo isioeleweka kwa rahisi. Au mchanganyiko wa maneno na nambari unaunganisho kwa njia ya isio ya kawaida.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana na familia yangu kwa sababu ndio ya najenga ukaribu na kumbukumbu nzuri. Kwanza kabisa, napenda kuka pamoja na kumzungumza. Hata mazungumzo ya kawaida kuhusu siku ilipo kuenda, unifanya nijisikie karibu nao na kuelewa wanachopitia. Huu muda wa kusikilizana, huimarisha mausiano na kuleta amani nyumbani.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya kuzaliwa. Hasa pale ninapokuwa na familia na marafiki wakaribu. Napenda sherehe hii kwa sababu ni fursa ya kusherekea maisha, kushirikiana na wapendwa na kuunda kumbukumbu nzuri. Siku kama hiyo huwa na furaa nyingi, vicheko na hisia za mshikamano. Jambo lina lonifanya nijisikie kudhaminiwa na kuasehemu ya familia na marafiki.

Ninayapendelea mazingira ya kazi ambayo ni yenye mpangilio, utulivu na ushirikiano mzuri. Kwanza napenda mahali ambapo kuna mpangilio wa kazi na uwazi, ni rahisi kuona majukumu, malengo na matarajio. Na hili usaidia kufanya kazi, kwa ufanisi bila kuchanganyikiwa. Zaidi, napenda mazingira ambapo mawasiliano ni mazuri, hii inamaanisha wenzangu wanashirikiana, wanasaidiana na kuna heshima kwa kila mmoja. Shirikiano wa timu unafanya kazi kuwa rahisi. Changamoto zinarahisishwa na kila mtu anajisikia kudhaminiwa.

Napenda kuenda sinema mara chache lakini kwa mpangilio, si kila wiki ila pale ninapopata muda na filamu nzuri inayonivutia. Kwa kawaida, huenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi, hasa, wikendi au wakati wa likizo. Kwangu, kuenda sinema ni zaidi ya kutazama filamu tu, ni uzoefu wa kupumzika, kubadilisha mazingira na kujipa muda wa kujifurahisha.

Ninaposhugulikia udhaifu wangu kazini uwanza kwa hatua ya muhimu sana ambayo ni kujijua na kujikubali. Ninaamini kuamba mtu mkamilifu na kila mmoja ana maeneo ambayo bado anaitaji kuboresha. Kwa hiyo, badala ya kuficha udhaifu wangu au kuogopa kuonekana dhaifu, mimi ujitahidi kutambua waziwazi na kukubali kama sehemu ya ukuwaji wangu wakitaluma.

Mafanikio ya binafsi ni nayo dhamini kazi ni yale yanayohimiza kujijenga, kufanikisha malengo na kuwonyesha jitihada zangu zina matokeo chanya. Kwanza, napenda mafanikio yanayohusiana na kukamilisha miradi muhimu. Nilipo maliza kazi ngumu au miradi mkubwa. Huhisi furaha na kuridhika kuasababu na juwa jitihada zangu zimezaa matunda. Na matokeo hayo yamekua ya kweli na enye athari.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni Misri, hasa piramidi za giza. Nimekuwa nikivutiwa sana na historia ya Misri ya Skulless kwa sababu inaonyesha ustaarabu wa zamani uliokua na maarifa makubwa ya ujenzi, sayansi na utamaduni. Hata kabla ya teknolojia ya kisasa, kutembelea piramidi kungekua kama kurudi nyuma maelfu ya miaka na kushuhudia historia kwa macho yangu mwenyewe.

Ndiyo nanunua vitu kwa kutumia simu yangu mara kwa mara na nimegundua kuwa ni njia rahisi ya haraka na yenye ufanisi kwa maisha ya kila siku. Kwanza kabisa, kununua kwa simu kunanisaidia kuokoa muda. Badala ya kuenda dukani, naweza kuangalia bidhaa, kulinganisha bei na kufanya malipo haraka kutoka popote nilipo, iwe nyumbani au kazini. Hii inarahisisha sana maisha. Hasa siku ninapokuwa na ratiba nzito.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole mara kwa mara, kwa sababu ni rahisi, haraka na salama. Kwa mfano, napenda kutumia vidole vyangu kufungua simu, kompyuta ndogo au baadhi ya vifaa vya kielektroniki. Njia hii inanisaidia kuepuka kuandika nenosiri mara kwa mara, na pia hufanya ufikaji wa vifaa haraka bila usumbufu.

Ninazolea nywele zangu mara kwa mara kulingana na hali na maitaji yake. Kwa kawaida, nazipaka mafuta au kuzilainisha marambili au tatu kwa wiki. Ili ziwe na unyevunyevu, zisikauke na ziwe na afya nzuri. Hii hunisaidia kuzuia kukatika kwa nywele na kuzifanya ziwe rahisi kuchana.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini, uchukua hatua mbalimbali, zinazonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kwa muda mfupi zaidi. Kwanza kabisa, napanga kazi zangu kwa mpangilio wa kipaumbele. Ninajua ni kazi gani ninazoitaji kutakeleza kwanza, ni kazi gani zinaweza kusubiri, na zile zinazoweza kushirikiana na wengine. Hii usaidia kuhakikisha kila wakati ninamaliza kazi muhimu bila kuchelewa.

Ndiyo, mimi ni nasoma gazeti mara kwa mara, kua sababu ni njia nzuri ya kubaki na habari, kujifunza na kuelewa yanayotokea duniani. Kwa kawaida, napenda kusoma sehemu za habari, zandani na kima taifa, michezo, afia na teknolojia, kuwani kila moja ufunza kitu kipia au kunipa mtazamo wa mambo mbali mbali.

Kwa kawaida napendelea kusimamia na pia kusimamiwa kulingana na mazingira ya jukumu nililonalo. Naamini zote mbili zina mchango muhimu katika maendeleo ya mtu na mafanikio ya timu. Nikiwa nasimamia wengine napata fursa ya kushirikiana maono kupanga kazi na kusaidia watu kukua. Napenda kusikiliza mawazo ya wengine kutoa mwongozo na kuhakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa. Kuniona timu ilifanikiwa kunipa kuridhika sana. Kwa sababu najua nimechangia katika ukuaji wao na matokeo ya pamoja. Kwa upande mwengine, kusimamiwa pia huwa nafurahia hasa pale usimamizi unapokuwa wa uwazi, wa haki na unaotoa mrejesho mzuri. Kusimamiwa hunisaidia kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Inanisaidia pia kujirekebisha na kukua kitaaluma.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia yenye uwazi, heshima na ushirikiano, ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake na kazi inakamilika kwa ufanisi. Kwanza, napenda kutumia mazungumzo ya ana kwa ana pale inapowezekana, hasa kwa mambo muhimu au changamoto zinazohitaji ufafanuzi. Hii hufanya mawasiliano kuwa wazi na kusaidia kuepuka mkanganyiko.

Napenda kuandika na kuangea pia, lakini kwa hali tufauti na madhumuni tufauti. Kuandika hunipa nafasi ya kufikiri kwa kina, kupanga mawazo na kueleza hisia kwa uzuri. Nikikaa kuandika, nikajisikia ninaweza kueleza kila kitu bila haraka. Kuandika hoja zangu kwa mpangilio au kuunda maelezo ambayo ni sahihi na yenye maana. Kuandika pia hunisaidia kurekodi kumbukumbu, kupanga maele malengo na kujifunza kutoka kwa uzoefu. Kwa upande mwingine, kuongea hufanya mawasiliano kuwa ya moja kwa moja na yenye hisia. Nikiongea, ninaweza kuonyesha hisia zangu, kutumia lugha ya mwili na kueleza mawazo yangu kwa haraka. Kuongea pia hufanya mazungumzo kuwa ya kibinafsi na ya karibu, hasa na familia, marafiki au wenzangu kazini.